Mimi nilizaliwa katika mji wa kiambu. Na niliweza kulelewa na kukua katika mjii huo mtaa wa ruiru. Vitu ambavyo niliweza kushiriki vya kuvutia huko. Ni kwamba kulikuwa na mahali. Pengi pa kutembea kuona mandhari na mazingira, miti, mito. Na pia kulikuwa na uwanja mkubwa ambapo ndege zilikuwa zinatua na hilo lilikuwa jambu ambalo sisi kama watoto tulipenda kutizama ndegenzikitua na pia kinacho ufanya mji huo kuwa maalum ni kwamba mji huo ulikuwa na maji, maji ya kisima, maji ambayo yalikuwa yamechimbwa. Yalikuwa ya chumvi na maji hayo yalifanya meno yangu kubadilisha rangi. Na pia kinachovutia katika mji huo ni kwamba marafiki ambao nilikuwa nao kama watoto. Walikuwa marafiki wazuri sana. Tulikuwa tunaenda kucheza kwa pamoja michezo mingi. Tulikuwa tunashiriki katika siku za kuzaliwa zao. Na pia nengependa kurundi huko ili niweze kuona kama nitaweza kupatana na hao marafiki wa utotoni kwa vile kwa sasa mimi nimekua mtu mkubwa ila ningependa tu kupatana nao tujue hali ya maisha vile inaendelea.

Ndiyo, nimewai kununua tikiti za tukio. Tukio ambalo lilikuwa la kutizama sinema. Ambapo iliwezekana kuwa mimi na rafiki zangu. Tulikuwa tumeweka pesa, tumetenga pesa kando za kununua tiketi hizo. Ili tuweze kuenda kutizama ilikuwa filamu ya kuogopesha. Yani horror movies. Kwa hivyo ilitubidi ilinibidi tumenunua tiketi. Hili tuweze kuenda kutizama filamu hizo pamoja na watu wengine kwenye theater na tulipata kuwa na wakati muema kwa vile tulipata uchangamfu baada ya hapo.

Ushauri ambao ningependa kumupa mtu mwingine. Ni ushauri wa jumla. Kwa sababu nigependa kumshauri kwamba maisha yako jinsi yalivyo. Kila mtu ana wakati wake wa kufurahia na wa kuhuzunika katika maisha haya. Ningependa kumuambia kuwa. Aweze kuwa muangalifu sana. Aweze kujua tofauti katia rafiki zake na adui zake. Pia awe mtu muangalifu, awe mwepesi na awe mtu mwenye haraka kufuata na kuzingatia ushauri ambao anapewa. Pia ningependa kwa mshauri mtu kwamba ajuwe kwamba kila mtu alianzia mahali fulani kwa hivyo asiwe na haraka ya kuchengeneza mali au kupata mali, wata kupata pesa au hata kazi. Na awe mwepesi na jambo lingine ni kwamba ajifunze kujenga mahusiano na watu wengine, afahamu watu walio karibu nae na jambo la maana ni kwamba awe na heshima kwa watu wote. Hata kama mambo ni magumu awe na heshima.

Mimi hupenda kutizama video kwenye mitandao tofauti. Na sana sana mimi utizama video kwenye mitandao mbili, tatu. La kwanza ni kwamba mimi utizama video kupitia mtandao wa tiktok. Kwa vile ni rahisi kupata data kwenye tiktok. Na pia kwenye tiktok video huwa mingi ukilinganisha na mitandao mingine alafu tiktok inaleta video ambazo zimetokea ambazo ni mpya na si za kitambo pia minmi hutizama video kupitia mtandao wa youtube ila sipendi kutumia youtube kwa sababu youtube video zake ni za masa marefu ukilinganisha na tiktok TikTok video zake ni video ambazo ni fupi fupi ndogo ndogo. Si kama YouTube ambayo video zake ni mrefu. Kwa hivyo sana sana mimi utazama video kupitia mtandao wa TikTok.

Mimi hutumia kompyuta zaidi kutizama filamu na mimi hupenda kutizama filamu za matukio, za vichekesho, filamu za tamthilia na pia filamu za mapenzi. Kile ambacho sipendi kutizama ni filamu za mapigano, lakini zaidi yayote, mimi hutumia kompyuta zaidi kutizama filamu. Haswa wakati ambapo nimemaliza shughuli zangu za siku au wakati nina msongamano wa mawazo, mimi hupenda kutizama filamu ili kutokua na kutowaza mambo mengi.

Mimi binafsi, mimi ni mtu wa kuwahi. Mimi sipendi kuchelewa. Mimi ni mtu ambaye napenda kuamka mapema, kujitayarisha mapema. Iwapo tuna mkutano au nafaa kuenda kazini. Ama nafaa kupatana na mtu, mimi ni mtu ambaye nitawahi mapema. Sipendi kuchelewa. Kwa sababu pia mimi ni mtu ambaye ni mwepesi kwa ukasi wa, kukasirika kwa hivyo. Mimi hupenda kuwahi mapema ili niwe na utulivu kwa sababu nikichelewa utapata nimefanya mambo kwa haraka. Na mambo hayatakuwa mazuri. Matokeo yake hayatakuwa mazuri kwa hivyo, mimi napenda kuwahi mapema ili mambo yangu yawe shwari na yawe bora.

Zawadi nzuri ambayo nimewahi kupokea ni simu. Nilipewa simu hiyo na wazazi wangu. Na niliweza kupewa simu hiyo kwa sherehe ya siku yangu ya kuzaliwa. Na ninapenda simu hiyo sana kwa sababu hunisaidia kuwasiliana na familia, marafiki na watu wakazini. Simu hiyo hunisaidia kupata taarifa. Na pia huniwezesha kupata habari na napenda simu hiyo kwa sababu hunisaidia kufanya kazi ya zangu kwa urahisi. Nilipopokea zawadi hiyo niliweza kufurahi sana kwa sababu sikuwa nimetarajia kupokea zawadi ya aina hiyo. Kwa hivyo ilinifanya nijiskie kupendwa na kudhaminiwa na wazazi wangu.